Wakati mkuu wa mpira wa besiboli, ninakumbuka ni mchuano wa ligi kuu ya dunia, mwaka fulani, ambapo timu ilioshabishishwa sana ilishinda kwa kishindo. Uzoefu huu ulikuwa wa kusisimua kwa sababu kila kipigo, cha mpira kilichochea msisimuko mkubwa, shangwe za mashabiki na hisia za ushindi au hasira. Nilifurahia pia kuona mbinu za wachezaji ushirikiano wa timu na stadi ya kipekee ya kuendesha mchezo. Nilihisi msisimuko na furaha isio ya kawaida wakati nikiwa sehemu ya wafuasi wakishangilia kila hatua muhimu ya mchezo.

Ndiyo, mimi napenda sana kuangalia nyota kwa sababu hunipea hisia ya utulivu na mshangao. Kuangalia anga la usiku, hunifanya nitafakari maisha ukubwa wa dunia na nafasi yangu ndani yake. Na pia hunipa amani ya kipekee hasa nikiwa mahali tulivu mbali na kelele.

Kazi ninayothamini zaidi ni ile inayohusisha kuchangia maendeleo ya wengine au jamii kama kufundisha kusimamia miradi yenye hadhari chanya au kufanya kazi za ubunifu zinazo leta suluhisho. Napenda kazi hiyo kwa sababu inanikamilisha kihisia, inaniwezesha kutumia ujuzi wangu na hunipa furaha ya kuona matokeo chanya yanaogusa maisha ya watu wengine.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika kidogo, kunywa kinywaji cha moto au chakula kidogo, na mara nyingine hutembea kidogo au kusikiliza muziki. Shughuli hizi hunisaidia kuondoa uchovu wa kazi za asubuhi, kurekebisha mawazo na kuendelea na mchana kwa nguvu na msisimuko mpya. Huku najisikia mtulivu na tayari kwa kazi inayofuata.

Ndiyo, nimewahi kujaribu kujifunza kupiga guitar hasa kwa kujifunza kodi za mwanzo. Uzoefu huo ulikuwa wa kuvutia kwa sababu ulinifundisha uvumilivu na nidhamu. Ingawa haikuwa rahisi mwanzoni. Kupiga guitar, hunifanya nijisikie karibu na muziki na hata nilipojifunza kidogo tu. Ilinipa furaha na motisha ya kuendelea kujifunza zaidi.